Mimi napenda muziki unaoburudisha na unaochochea hisia. Kwa mfano napenda aina mbalimbali za muziki zikiwemo jazz na blues. Kwa sababu zina nguvu ya kusababisha unafikiri na huamsha hisia za mtu. Pop na R&B pia zinanipa furaha pia kuna hip hop hasa ile yenye maneno yenye maana inavutia kwa mbinu ya usemi na mtindo.

Siishi mahali nilipozaliwa. Hii kwa sababu pia nilitoka mahali nilipozaliwa kwa sababu ya masomo. Pia fursa ya maisha. Kutafuta kikazi na kujitafutia ili kujikimu kimaisha. Lakini kwa mara mingi, mimi huenda mahali nilipozaliwa sababu wazazi wangu wapo pale. Mimi huenda kuwasalimia wakati wa likizo na wakati ambao sina kazi ya kufanya.